Kwa mara nyingi, mimi hufanya mazoezi yangu jioni. Asubui huwa naanza na siku na kufanya kazi na majukumu mengine ambayo nikonayo ya hiyo siku. Na jioni mwili unakuwa uko tayari zaidi na mawazo pia yametulia. Mepata kuwa mazoezi ya jioni pia unisaidia kuondoa msongo wa mawazo ya siku mzima. Baada ya mazoezi, mimi huhisi mwili wangu umekuwa mwepesi na akili yangu imetulia na pia inanisaidia kulala vizuri.

Na mina jihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi. Na ziona zikiwa kama nafasi ya kujifunza na pia kujiboresha na pia unisaidia kujua mambo ninayo yafanya vizuri na yale ya nataka ni ya rekebishe. Sipendi kuziona kama hukumu bali kama muongozo wangu wa kazi. Maoni ya wakubwa na wenzangu pia unisaidia kukua kazini. Kwa ujumla, tathmini unipa motisha wakufanya kazi yangu vizuri.

Mimi huona sera ya heshima na wamawasiliano mazuri ni muhimu sana kazini. Sera inayolinda wafanyi kazi na kuwafanya wajisikie salama kazini. Pia sera ya muda, wakazi iliowazi usaidia kuepuka msongo wamawazo. Sera ya usawa, pia, huwafanya watu wajisikie kuthaminiwa wakiwa kazini. Napenda pia sera ya kufanya kazi kwa uwazi na uaminifu. Kwa jumla, sera nzuri hujenga mazingira mazuri ya kazi.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano mazuri na kazi kwa umoja. Yali nifundisha jinsi ya kuwasiliana vizuri na wezangu bila mgongano migongano yaani Pia ninajifunza kupanga kazi yangu na kusimamia muda wangu vizuri. Mafunzo pia ya kutumia teknolojia yali rahisisha mambo yangu kazini na kuongeza ufanisi. Nilijifunza pia kupokea maoni na kujiboresha kila siku kwa ujumla. Mafunzo haya yalinifanya niwe mfanyi kazi bora na mwenye kujiamini.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha zaidi ni usimamizi wa kazi. Ningependa nijifunze kupanga kazi yangu kwa ufanisi mkubwa bila kuchoka. Pia nataka kuimarisha mawasili yangu, mawasiliano yangu, haswa kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Mambo ya teknolojia pia ni muhimu kwa kazi ninazofanya na ina mipango ya kujifunza zaidi kuhusu teknolojia ambazo sijaweza kuzielewa kabisa. Pia ninajifunza pole pole kwa kusoma na kufanya mazoezi kila siku na teknolojia. Najua nikiji boresha hapa kazi yangu itakuwa bora zaidi.

Naam natumia kompyuta zaidi kwa kazi yangu kazi yangu naifanya nyumbani na kompyuta ni kifaa cha muhimu sana kwa kazi hiyo Siezi kufanya kazi bila ya kompyuta yangu kabisa Natumia kuandika, kuandika baruapepe kupanga kazi, pia kuwasiliana na wateja Pia wenzangu wa kazi Pia inanisaidia kupata taarifa na pia kufanya utafiti wa kazi ama mambo ambayo yanahitajika kazini ama mambo ambayo naifanya kazini. Kwa ujumla, kompyuta ni sehemu muhimu ya kazi yangu ya kila siku.

Ndiyo mimi napenda chakula kitamu. Napenda chakula chenye viungo haswa vizuri za ladha ya kupendeza. Chakula kitamu hunifanya nijisikie vizuri na kunipa hamu ya kula. Napena zaidi chakula kilichopikwa nyumbani. Huwa nachagua chakula safi na chenye afya. Kwa ujumla chakula kitamu huniletea furaha tele.

Naam mimi hupenda kusafiri nikitumia GPS. Hunisaidia kufika mahali mimi haraka na bila kupotea. Nikiendesha au nikitembea. GPS napata kuwa inanipa mwelekeo sahihi. Ramani kwa kwaida ni nzuri. Ina uzuri wake lakini huchukua muda sana kuisoma. Saa zingine hauielewi kabisa kama GPS. GPS nao pia hunionyesha njia mbadala kama kuna foleni. Saa zingine natumia njia ya mkato na fika pale haraka kwa hiyo GPS hunirahisisha mambo hunirahisisha safari zangu.

Moja yapo ya mafanikio niliyoyapata kazini ni kukamilisha miradi muhimu kwa wakati. Pia nimeweza kuboresha utendaji wa kikundi changu cha kazi na kushirikiana vizuri nao. Nimejifunza kutumia teknolojia ili kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Pia mara nyingine, nimepokea pongezi kutoka kwa wakubwa wangu kwa kazi bora ambayo nimeifanya hii imenifanya pia nijisikie kuthaminiwa kazini na kwa ujuma mafanikio yamenipa motisha ya kufanya kazi zaidi na bora zaidi.

Mimi naboresha michakato ya kazi kwa kupanga hatua kwa hatua. Kwanza ni nangalia kazi muhimu zaidi, kisha zile siza muhimu zaidi. Natumia pia zana za kidigitali kusaidia kuraisisha kazi na kumpunguza makosa. Pia na shirikiana, nikipata kuwa na shirikiana wezangu, napata mawazo bora pia kutoka kwao na njia za kufanya kazi kwa urahisi. Kila hatua upimwa na kurekebishwa ili iwebora zaidi Kwanjia hii nimepata kuwa kazi na kuwa rahisi na enye ufanisi mkubwa.

Mafanikio yangu ya kibinafsi, kazini ambayo ninayadhamini ni ni kujifunza na kutumia ujuzi mpya. Pia ni pale ni napokamilisha majukumu yangu bila kushindwa na kwa ubora zaidi. Nimejifunza kusimamia muda wangu na kufanya kazi kwa nidhamu. Pia mafanikio yangu ni pale ninaposhirikiana vizuri na wenzangu kwa kikundi ambacho ni tunafanya kazi pamoja. Na ambayo mambo ambayo inaweza inafanikiwa zaidi ku kupokea pongezi kutoka kwa wakubwa pia ni mafanikio ya kibinafsi ambayo ninayadhamini. Kwa ujumla, mafanikio haya yamenipa motisha wa kufanya kazi yangu kwa bidii.

Laa, sija wei kufanya yoga, kusababu naamini yoga ni kama dini au sehemu ya imani fulani, ambayo ya ambatani vizuri na dini yangu. Sijawai kujaribu kwa hivyo, sina uzoefu wowote nao. Pia, najua wengine wanapenda, lakini mimi nimeweka mipaka kwa imani yangu. Bado naweza kufanya mazoezi mengine ya sio na mgungano na dini yangu. Lakini yoga si kitu ambacho ninafanya au ninapendelea.

Mimi uweka neno sirilangu salama kwa kutumia michanganyo, michanganyiko ya irufi, nambari, na pia alama, maalumu. Sii kutumia maneno rahisi ama majina ama tarehe za kuzaliwa. Ninahakikisha kuwa neno sirilangu ni ndefu pia na ni ngumu ukisikia ni jina ngumu. Pia ninafanya mabadilisho ya mara kwa mara, ilikudumisha usalama wa nenosiri yangu, haswa nenosiri la benki ya benki ama njia zaki digitali za kuweka pesa. Pia ninaipuka kutumia nenoswiri sawa kwa kaunti zangu zote Kwa njia hii nimepata kuwa kaunti zangu na tarifa zangu mtandaoni zina kuwa salama.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na mboga za kienyeji. Napenda ugali kwa sababu hunishibisha sana na hunipa nguvu. Mboga za kienyeji pia zina ladha mzuri. Na ni zenye afya pia, hii chakula hunikumbusha chakula cha nyumbani na maisha ya kijijini. Napenda zaidi, kinapopikwa kwanjia ya kiasili. Kwa ujumla, chakula chajadi hunipa furaha sana na amani. Haswa nikijua kina afya na kina nipa nguvu ya kufanya kazi.

Napendelea mwanga wa kati ama mwanga wa stan. Sio mwanga mkali. Mwanga wa stan unifanya nijesikie mtulivu na makini. Maranyingi mwanga mkali unifanya nijesikie na choka haraka. Napenda mwanga laini hasani kiwa nafanya kazi au kupumzika. Usiku napendelea mwanga mdogo hile pia nipate matutulivu Kwa jumla mwanga wakati ya mwanga wawastan unifanya nijisikie vizuri zaidi.

Na mchezo, wangu naoupenda katika olimpiki ni mbio ndefu, napenda mchezo huu kwa kuwa unahitaji uvumilivu pia na mbinu mzuri. Na kumbuka olimpiki ya mwisho, nilifurahi sana kutazama mbio ndefu, zilikuwa za kusisimua sana. Mchezaji ambaye na mpenda kwenye mbion defu ni Eliod Kipchoge Kwa sababu, ana mbinu bora na ya nguvu za ajabu Wakati wa mchezo olimpiki, najisikia msisimuko na furaha kubwa kuona mchezaji huyu ambaye ametoka nchi ambayo ni nayotoka haki shinda mchezo hii Kwa ujumla olimpiki unanipea motisha na shauku ya kuendelea kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi.

Moja wapo ya jukumu langu ninalolipenda zaidi. Kazini ni jukumu la kushirikiana na wenzangu katika miradi mikubwa. Napenda kupanga kazi na kuhakikisha kila kitu kinaendelea kilivyo pangwa. Pia hii inanikaribisha kufanya maamuzi ya kutumia ujuzi wangu kikamilifu. Pia napenda pale ninapopokea changamoto na kujaribu kupata suluhisho ya changomoto hizo. Jukumu hili linanifundisha uvumilivu na mbinu ya kufanya kazi vizuri. Kwa ujumla, jukumu hili lina nifanya nijisikie muhimu na kufurahia kazi yangu.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kathaa kwa mwezi. Kila wakati ninapopata sasisho la programu au mfumo, ninahakikisha kuwa nimeliweka. Hiyo inasaidia vifaa vyangu kufanya kazi vizuri na pia kuwa vyenye usalama. Pia haswa programu ambazo nina hakikisha nimesasisha ni programu za kutoa virusi, ama kuzuia virusi na vile zana za usalama mara nyingi pia nakagua na vile vifaa ni navyo kuwa navyo na nahitaji kuwa vimetengenezwa ama zimesasishwa. Kwa ujumla, mimi husasisha vifaa vyangu mara kadhaa na hii nazifanya kudumu na kufanya vifaa vyangu viweze kufanya kazi vizuri.

Mimi huwasiliana na wenzango kwa njia wazi na njia ya heshima mara nyingi mimi hutumia barua pepe ama programu za kimawasiliano kama vile WhatsApp na pia tunatumia mitandao ya kijamii na mikutano mindogo pia tunafanya kila mara na wenzango kazini. Ninasikiliza pia maoni yao na kutoa mawazo yangu kwa uwazi Pia tunapanga kazi pamoja na kuhakikisha kila mmoja ana majukumu yake na shirikiana ili kufanikisha malengo yangu na pamoja tunafanya kazi iwe rahisi mawasiliano mazuri na amini kuwa yanasaidia kazi kufanikiwa na yanaufanisi na pia amani.

Nikiangalia mandhari ya dirishani mwangu, naona miti, naona mijengo, iliyojengwa na ghorofa ambapo watu wanaishi, pia naona miti ya stima, iliyoshikanishwa na pia kuna ndege angani na nini kingine, ni hayo tu ambayo naeza kuona. Unakumbuka ni wakati gani usiku hupenda kutazama nje? Mimi hupenda kutazama nje usiku Lakini kwa kawaida kwa kuwa naishi kule watu wapo Napata kuwa mchana ndiyo wakati mzuri wa kutazama nje ni nini kinachobadilika nje kutokana na misimu kama kuna misimu wa mvua Napata pia kuna mawingu kali na kuna maji na pia Hakuna mabadiliko yoyote haswa Ila ni mawingu tu na labda kuwa na mwangaza Wakati wa mvua pia unapata hakuna mwangaza Lakini kwa sasa napata kuna mwangaza na hewa ama anga iko imefunguka Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha Nahisi kuwa, nikitazama nje ya dirisha nahisi niko mtulivu Nahisi kuwa mwenye amani mambo ya misongo ya mawazo napata kuwa imepungua.

Naam mimi hukunywa sana chai kuliko kahawa. Mimi hupenda chai kwa sababu nimeizoea na pia ni rahisi kupata viungo vyake kama vile majani, kama vile maziwa na vitu kama hivyo. Pia huwa na andaa asubuhi ama jioni. Ni vitu ambavyo ninavyo ongeza ni kama ili kuongeza ladha ya chai ni vitu ni kitu kama tangawizi napenda sana kuongeza tangawizi inafanya chai iwe na ladha nzuri na pia iwe na msisimko na hunisaidia sana niweze kutia maanani kwanza hasa kwenye kazi mara gani unaipenda kunywa Mimi hupenda kunywa asubuhi na pia jioni asubuhi nakunywa kikombe kama moja na jioni nakunywa vikombe kama tatu hunisaidia sana nipate kupumzika, kujisikia mimi mtulivu na inamaliza msongamano wa mawazo jinsi gani bila kinywaji chako cha kawaida unahisi gani mimi sihisi vizuri nisipokunywa chai kwa mara nyingi kichwa na si hisi kuwa kinauma kama sijanywa chai kwa hivo chai ni muhimu sana kwangu.

Na mimi hujilinda sana kutokana na vitejo vya mtandao kwa kuwa makini sana. Ninapotumia interneti. Mimi sipende kubofya mahali tupopote. Ninapo ona tujumbe ama kwa watu nisiowajua. Mimi pia utumia nerosiri langu na akikisha. Ninerosiri gumu sana. Pia nalibadilisha kumara kumara. Pia nikiwa na programu zangu za simu na akikisha. Zime safishwa mara kwa mara kama kwa wakati wewote zivina vio patikana ni pia na jiepuka na kushiriki na taarifa binafsi yaswa zangu ofyo ofyo mtandaoni kwanjia hiyo huwa na jilinda vizuri zidi ya hatari za mtandao.

Naam mwandishi wa vitabu ninaempenda ni ngugi wa thiongo. Napenda maandishi yake kwa sababu yanaeleza maisha ya kawaida watu wa zamani. Kuna kitabu chake kinachoitwa Muto Uliomo katikati ambacho nilikisoma nilipokuwa kidato cha tatu. Kitabu hiki kina ujumbe mzito na kinafanya mtu awe na mafikiria mazuri sana kuhusu maisha. Napenda jinsi anavyotumia lugha kuji kueleza jamii na changamoto zake. Jumla mi upenda ngugi wa thiongo kuwa kuwa ni mwandishi ambaye ni mzuri sana na anapea mtu mawazo mazuri ya jinsi ya kuishi maisha.

Na mstadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora. Pia ni muhimu kuwa na utaratibu wakupanga kazi vizuri. Study ya kutumia telekinolojia pia inasaidia kufanya kazi kwa haraka na kuifanya kwa ufanisi. Kujifunza kusimama kwa muda unakunageja kuwa kazi inakamilika kwa wakati. Study ya kushirikiana na wenzangu haswa ni napata kuwa ni muhimu sana kwenye kazi yangu. Study hizi zina nifanya niwe mfanya kazi bora na mwenye kujiamini.

Na mimi ninapokabiliana na mabadiliko kazini kwanza pia kwanza haswa mimi weza mimi ujaribu kuelewa sababu ama faida za mabadiliko yale. Pia mimi husababisha ama ujaribu kuyafanya mabadiliko hayo kidogo kwa kidogo ili nisiweze kushindwa kuyafanya kwa ujumla. Na pia mimi hupenda kufanya mabadiliko haya na wenzangu, kushirikiana na wenzangu ili kujua jinsi mazoea ama mabadiliko hayo ya naweza kufanyika kwa njia ya umoja. Na jaribu kutumia teknolojia ama mbinu, mpia za kuboresha utenda kazi wangu na pia naona kama nafanya mabadiliko iwe kama furusa ya kujifunza na kukua kazini Kiijumla, mimi hushugulikia mabadiliko kwa kutazama kwa mtazamo mzuri naiona kama ni furusa ya kukua ama furusa ya kuwa mvumilivu.

Mimi hupenda sana kusimamia kuliko kusimamiwa napenda kupanga kazi yangu na kuhakikisha kuwa kila kitu kinafanyika kwa usawa na pia kwa wakati unaotakikana. Kufanya hivi pia hunisaidia kundi langu kufanya kuhakikisha kuwa malengo yanatimizwa kwa wakati wake na yanatimizwa kwa njia ilio sahihi. Pia hunipa nafasi ya kuongoza na kusaidia wengine kufanya kazi yao iwe bora zaidi. Nimepata kuwa kusumamia kunanifanya njisikie huru na mwenye utendakazi mzuri.

Uzoefu wa kushangaza ambayo nimewahi kupata ni uzoezi wa kufanya kazi usiku kucha bila ya kuchoka kuna siku ambayo nilisimamia upigaji kura katika eneo langu na nilifanya kazi mchana na usiku na nilishangazwa na jinsi ya uzoefu niliokua nao. Sikutarajia ningeweza kuzingatia kufanya kazi kwa muda mrefu kiwango hicho na nilipokuwa nikifanya nilikuwa na utulizu wa mawazo ila nilipokuwa na maliza asubuhi ya usiku huo nilikuwa mchovu sana Lakini kazi yangu niliweza kufanya kwa ustadi na niliweza kukamilisha kazi yangu vilivyo hapo nipo nilijua ninaweza kufanya kazi zaidi nikijipanga vizuri.

Na mimi ningependa sana kujifunza mafunzo ya kuendesha ndege. Ningependa kusema kuwa sijawai jaribu kuendesha ndege ama kujifunza kuendesha ndege lakini ningependa sana kujifunza kuendesha ndege. Labda nikipata mthamini ninaweza kujifunza kwa hivo wakati mzuri ni wakati wowote haswa wakati kama sasa ambapo hakuna kazi mingi. Nikapata tu pesa, ninaweza kujielimisha ujuzi huu wa kuendesha ndege, ama kupata leseni ya kuendesha ndege. Nitajifunza kwa kuenda shule, kukwenda shule ambayo zinafunza mafunzo haya ya kuendesha ndege. Na shule ambazo najua kwa sasa ni shule kama ya Nairobi Nairobi ya kuendesha ndege ama miji mingine kama Katari ama Doha na miji mingine ambayo na haswa kampuni za kuendesha ndege ambazo zinapeana mafunzo ama uthamini wa mafunzo ya kuendesha ndege.

Mimi nahisi kuwa nina kipawa cha kushirikihana na watu vizuri. Ninauwezo ya kuunda kikundi cha kufanya kazi pamoja na chenye ufanisi mkubwa. Pia nina kipawa cha kushugulikia changamoto kwa uvu mulivu. Ninajua kuwa kupanga kazi zangu na kufanikisha miradi kwa mpandilio unaotakikana. Pia ni moja wapo ya vipawa ambavyo. Ninaamine ninaavyo. Vipawa hivi unisaidia kutuoa matokeobora kazini. Kujumla, kina nifanya niwe mfanyi kazi mzuri na wakua menika.

Mnyama ambaye ninayetaka kumfuga ni umbwa Kwa sababu mnyama huyu ningependa kumuweka nyumbani ili aweze kuni kulinda sehemu ambayo ninaishi na pia kulinda shamba na kulinda wanyama wengine ambao Kuna wana kuna tabia ya wanyama pori kuja kuiba ama wezi kuja kuiba Napenda tabia za umbwa kwa kuwa haihitaji chakula kingi na pia ananipe akiniona ni mnyama mcheshi sana ni mnyama anayependa kufuatanisha ama kulinda wale ambao wako wame mzunguka kwa hivo ni mnyama ambaye hata ni gharimu sana na atanisaidia kwa usalama wa nyumba.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusafiri na kugundua sehemu mpya. Haswa kusafiri kwa baisikeli na kufanya mazoezi ninaposafiri na baisikeli hiyo. Napenda sana kusafiri kwa muda wa masaa kama matatu kwa kutumia baisikeli. Nahisi kuwa inanipa nguvu Inanipa nguvu ya miguu na inanipa mazoezi yangu ya kila siku Kwa hivyo afya yangu najua kuwa ipo ni mzuri Haswa ninapofanya jambo hili mara kwa mara shughuli unajifanya nihisi furaha na kuwa mtu mwenye utulivu mwingi Inanipa pia uzoefu wa kuendesha baisikeli kwa muda mrefu na ni jambo mzuri kwa afya yangu haswa ya kimwili kwa jumla hufanya siku zangu ziwe za kuridhisha na siku ziwe za kufurahisha.

Naam mimi sijawahi kucheza ama kuona au kuelewa mpira wa besiboli. Sijui mchezaji yeyote lakini nimewahi kusikia kuhusu sifa za Babe Ruth. Sifa zake zimenifikia kupitia habari ya filamu na kwenye mtandao wa simu. Wakati wa mpira wa besiboli bado ni kitu kipya kwangu. Ningependa siku moja kujaribu kuuona mchezo huo. Ili ni ufahamu zaidi Kwa sasa napata tu hofu na heshima kwa wachezaji maarufu kama Babe Ruth.